Mimi ni mpenda wa mziki na nimekuwa nikisikiza mziki kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi nimesikiza mziki kuna zile ala za muziki ya ambazo zinatumika ili kufanya muziki uweze kuwa mtamu kwa mfano gita, piano, pamoja na drums. Na sijawai kuwa napenda kusikiza mziki. Lakini sipendi kuwa mimi ndiye natengeneza mziki au kuimbia watu. Hivyo basi hadi wa leo sijawai kujifundisha ala yoyote ya kucheza mziki kama vile gita. Hivyo basi sijawai kujifunza kupiga gita. Sijawai kujifunza kupiga gita. Kwa sababu mimi simsani.

Kwa kawaida, mimi hulala mapema, mimi hulala mwendo wa saa nne usiku, ili niweze kuamuka mapema mwendo wa saa kumi asubui. Mimi hulala ni kwa kawaida nimezoea kulala mapema sana, ili niweze kuwa na kuamuka mapema ndiyo nipange shugli yangu, mapema asubui. Hivyo mimi hulala saa nne usiku na kuamuka kabla ya jua kutua kwa sababu naamuka saa kumi ya asubui.